Likizo yangu ya ndoto ni kwenda pwani hasa maeneo kama diani au Zanzibar. Ningependa kukaa karibu na bahari, kusikiliza mawimbi na kufurahia hewa safi. Ningetembea ufukweni asubuhi kuangalia baharini na kupumzika jioni nikiangalia machweo ya jua. Pia ningependa kuonja vyakula vya baharini. Piga picha za madhari nzuri na kutumia muda huo kupumzisha akili yangu mbali na shughuli za kila siku.